Ndio kama mtu ambaye anapenda mavazi na viatu sana nimewahi fikiria kufungua biashara yangu ya mavazi na manguo manguo na viatu lakini nikawa sina riziki ama ada ya kutosha ya kuanzisha kazi ile ndiposa nikawachana nayo lakini nikieza pata fedha za kunianzishia biashara hiyo naweza fungua.

Kukiwa na, mimi husaidia jamii yangu kwa kujitokeza wakati ambapo kuna vitu kadha wakadha za kusaidia jamii. Kwa mfano wakileta hospitali za dharura za kusaidia watu ambao wasiojiweza ama wasio kuwa na uwezo wakuenda kwenye hospitali mimi huenda kujisaidia kuwasaidia bila malipo. Na pia mimi huwaongelesha watoto wachanga ili wakaweza kukua na nindhamu.

Mandhari nzuri ambayo nimewai kuona ni mandhari ya bahari. Mandhari hayo yanapendeza mno kuona maji mengi, kwa kuhisi upepo wa bahari, kwa kuona watu ambao wameungana kwa pamoja, wana furaha tele. Napendelea kuona vitu kama hivyo na pia mandhari hayo, yananukia tu vizuri. Yanakukumbusha kwamba maisha ni mazuri.

Ninapokuwa na furaha nyumbani na weza kusikiza mziki kwa sababu mimi napenda mziki sana. Na weza kukatika kwa sababu nina napenda kukatika pia. Na pia na weza kueneza furaha kwa walio karibu nami. Kama ni marafiki ama kama ni familia yeyote aliyekando yangu hata kaa kwa huzuni kama nipofu na furaha.

Napenda wanyama wote kwa ujumla, na pia napenda wanyama wa mbugani, napenda kutembea mbugani nikiwa nao uwezo wa kuenda huko, na pia napenda kuenda na familia yangu, tukaeza enda kufunzwa mengi kuhusu wanyama tofauti tofauti, but mnyama ambaye nimemweka nyumbani ni mbwa, ambaye nampenda zaidi, na huwa hunichunga, pia ni rafiki yangu. Naam.

Hekima ambayo nime jifunza maishani ni kukubali watu jinsi walivyo. Kitambo ni siku jua kwamba watu ni wa aina nyingi. Muda mwingine ningejipata. Napatana na mtu ambaye anafanya vitu ambavyo haviniridhishi mimi. Na nakasirika kwa sana. Sasa lakini nilipokuja kujua kwamba watu wapo na mitindo yao kulingana na kule ambako wametoka. Nikajifunza kuwa kubali jinsi walivyo. Na kama siwezi naachana nao naenda natafuta watu mbao tunaelewana. Kwa hviyo hiyo hekima ya kukubali jinsi mtu alivyo. Ni hekima ambao imenisaidia sana. Na ni ile ambao nilijifunza sikuwa nayo kutoka kitambo.

Natumia basi kwa sababu kwa hivi sasa sijanunuwa gari bado. Na pia wakati mwingine natumia pikipiki kama nina haraka kwa sababu pikipiki inaenda mbio kushinda basi. Kwa sababu basi inaenda ikisimamasimama ikichukua wengine. Na pia basi naipenda kwa sababu si gali nauli naweza kulipia ni pesa ambazo naeza zipata. Kwa urahisi.

Ndiyo unapenda kuangalia nyota sana kwa sababu zinapendeza. Zinavyo miremeta usiku. Na pia kwa sababu wakati mwingine kuna joto jingi kwenye nyumba napendelea kutoka nje usiku nikaona mawingu. Kwa hivyo nyota hizo zinapo tokea nikiangalia mawingu napenda kuona hivyo ni mandhari mazuri napoyatazama. Kwa hivyo.

Napiga picha kila siku. Naeza piga kama mara moja kila siku ama nikachukua video. Kwa sababu mimi ninakuwanga mtandaoni sana na pia napenda mambo ya mtandao. Napenda pia kuonyesha wenzangu jinsi ninavyoendelea hivi sasa kwa sababu pia hao hunionyesha jinsi walivyo hicho ndicho kitu hufanya ninapiga picha sana.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, kwa sababu wana muziki ambao nawapenda zaidi walikuwa wakue, na kwa mfano rema, irasta, bien, nyashinsky walikuwa kule, na ni waimbaji ambao nimeishi kutamani kuwaona, na pia ninapenda muziki wao, na pia napenda muziki kwa ujumla, ndilo jambo lilifanya nikaenda, na nilipenda sana, nilichokiona huko nilipendelea na ningependa kuenda tena.

Muda wangu wa bure natumia kusoma vitabu. Wakati mwingine nautumia kuwajulia wanzangu hali. Kwa sababu sina muda mwingi wakushinda nikiongea na wao. Ama pia muda mwingine Nautumia Kuchukua video za vitu ambavyo vilivyo karibu na mimi. Pia naweza kuonyesha watu kuhusu nchi yetu nawaelimisha. Pia mengi kuhusu nchi yetu ndiyo.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni ili nikaweza kujua jinsi watu wengine wanavyofikiria kwa sababu watu wanamafikira tofauti tofauti na pia wanamaoni kadha wakadha na pia kuna mengine nakubaliana nayo na pia kuna yale ambayo sikubaliani nayo kwa hivo yale ambayo sikubaliani nayo na wa ya wacha yale nayo kubaliana nayo na yachukua kwa hivo na napenda kuyasoma maoni ili nikaeza kujua kuhusu watu wengine. Maoni yao.

Napenda rangi nyeupe kwa kuta za chumba changu. Kwa sababu napenda chumba changu kikingaa, sipendi chumba ambacho kina giza, napenda kile ambacho kinangaa. Nikiweka taa ambazo zinametameta, zinakaa vizuri kuta nyeupe, ndiposa napenda kuta wa za rangi nyeupe. Na ndiyo nimeeka ukuta wangu uwe wa rangi nyeupe.

Mwezi wa mwaka ninaupenda zaidi ni mwezi wa Aprili. Kisa na maana, ni mwezi wa siku ambayo nilizaliwa. Na ninapenda kusherehekea sana siku hili, kwa sababu inanikumbusha nilikotoka ni mbali, na ninakoenda ni mbali na pia Mungu ameniwezesha kuiona siku ile. Ni wanda nipendelea zaidi. Na pia, siku ile, watu wengi, wananisherehekea na nahisi vyema zaidi.

Nacheza na dadangu mdogo. Mara nyingi kwa sababu ndiye ambaye tunaishi nae. Na ndio tunapatana na yeye muda mwingi zaidi. Kwa sababu tunaonana siku nzima usiku wote tuko pamoja. Na pia ni mchangamfu na mwenye buheri wa afya ambaye anayependa kucheza sana. Na mimi kama dadake mkubwa ambaye pia anapenda kucheza. Napenda sana kucheza na yeye na ndiye huwa nacheza na yeye muda mwingi. Kwa hivyo.

Ndio, napenda kuogelea sana, wakati ambapo kuna jua kali zaidi, na mtu anahisi kwamba nyumba ina joto jingi, hauna furaha, jasho linakupiga kule, ukienda kuogelea unahisi mtu ambaye aliyetulia, unahisi mawazo yako yamerudi vyema, unahisi umechangamka. Ndiposa napenda sana kuogelea wakati ule lakini wakati ambapo kuna baridi siendi kuogelea kwa sababu sitaki kushikwa na magonjwa ya homa naam na kifua kikuu ndio.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano na watu ambao nipo ni wakaribu zaidi maishani mwangu. Ama kwa watu ambao nafanya kazi na wao, kama ni mkutano wa kazi, sina budi ila kutumia video. Pia na wazazi wangu kama hatuko karibu na napendelea kuwa pigia na video ili nikaweze kuwaona jinsi wanavyoendelea maishani mwao tangu hiyo siku ya mwisho ambayo tulipatana.